Nimejenga zoea la kusoma kila siku hata kwa dakika kumi tu. Kuanzia kwenye kitabu, makala au hata habari mtandaoni. Hili limebadilisha maisha yangu. Nimekua na mawazo makubwa zaidi, msamiati umepanuka na ninaona amani ya akilini. Usisubiri wakati mwingine, anza na kidogo. Uendelee siku hadi siku. Mwanzo unaweza kuwa ngumu lakini baadaye unakuta umezi umekizoea. Shukrani.

Kwangu mwenyewe sikai usiku kwa muda mrefu sana. Ninajaribu kutimiza kazi zangu wakati wa mchana na kuhifadhi usiku wa kupumzika. Mara nyingi ninapanga mimi mwenyewe kwamba saa tisa usiku ni kiwango changu cha kuanza kupanga kulala. Lakini wakati mwingine hasa ikiwa nina kazi ngumu ya muhimu inayohitaji kukamilika au nimeshikwa na kitabu kizuri sana. Huwa ninaweza kukaa hadi saa kumi na moja hata kumi na mbili usiku, lakini sio kawaida ninajua kuwa usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya na utendaji wangu wa siku ya pili kukaa kwa muda mrefu sana kunaniletea uchovu, na asubuhi ninaamka nimeshikwa usingizi hivyo nimepambana na tabia ya kukataa kukaa kimya peke yangu usiku ninajaribu kuzima vifaa vya elektroniki mapema, kusoma vitabu vidogo na kujiandaa usingizi kwa ufupi ninajitahidi kukaa hadi saa kumi usiku, na kwa nadra zaidi zaidi usiku mrefu sio sifa ya fahari kwangu bali ni kitu ninajaribu kuepuka.

Kwa kweli, chakula ninachokipenda kwa asili ni wali na maharagwe. Ni chakula kinachonileleza, kinanikumbusha nyumbani, na kwa kila ladha ina maana. Lakini, ni kipenda changu cha sana, ninachokiita matokeo ya utu uzima. Ni supu ya mboga mchanganyiko. Kwanza ni rahisi kutengeneza. Unaweza changanya chochote kilicho karoti, matembele, kabiji, vitungu, ukaipika pole pole. Unanikumbusha kwamba mambo mazuri mara nyingi hutokea taratibu kwa utulivu. Pili, ni rahisi unanitibu. Huwa ninapokuwa na wasiwasi mwili ngumu au nimechoka na kunywa kikombe cha supu ya moto kinaweka sawa. Inani kumbusha kunywa maji kupumzika na kujali mwili wangu. Na tatu, supu yangu nilijifunza kutengeneza wakati niliishi peke yangu kwa mara ya kwanza. Na kwa hiyo, kwa sasa, supu ya mboga inamaanisha ushirikiano kutunza mwili na kujitegemea. Ndio chakula changu cha muhimu.

Napenda kununua vitu kwa njia mbali mbali kulingana na kitu ninachokihitaji kwa vitu vya kila siku kama vyakula na sabuni, napenda duka ndogo la mtaani. Wanaweza kukujua wanakusalimia kwa jina mara nyingi wanakupa ushauri rafiki. Kuna joto la kibinadamu hapo ambalo duka kubwa haliwezi kupa. Kuna vitu kama vitabu bado, napenda duka halisi ya vitabu, kukunja vitabu, kuvihusisha kusoma kurasa machache. Hivi, hii furaha siwezi kuipata mtandaoni. Duka la vitabu ndiyo sehemu ninayohisi kama nyumba ya pili. Lakini kwa vitu vya nadra au vinavyohitaji kulinganisha bei, basi natumia mtandaoni bila shaka. Napenda kuwa na wakati wa kufanya utafiti, kusoma maoni na kuchagua kwa utulivu nyumbani. Kwa ujumla, napenda kununua mahali ambapo nahisi kuna uhusiano kama mtu au kitu chenyewe. Sio bei tu, bali pia hisia na uzoefu wa kununua. Ndio maana mara nyingi nakwama kwa duka ndogo au duka la vitabu.

Haya kwa kweli ninachokifanya zaidi kazini si hasaa taji au tuzo bali mambo madogo yaliyonifanya nihisi kufanikiwa kuna siku nilikuwa nafanya kazi kwenye mradi mgumu, tulikuwa tumekua masiku nyingi na hata timu zili ilianza kuchoka. Kisha, kwenye mkutano nilitoa wazo dogo na kubadilisha utaratibu mmoja. Sikuwa na uhakika kabisa, lakini wenzangu wakakubali kujaribu, tulijaribu na ikafanya kazi. Punde tu kulikuwa na furaha kwenye chumba na mradi ukakwenda tena kwa mwendwa mzuri. Hicho kipindi cha pamoja, cha kuvumilia na hatimae kupata njia ya nje, ndicho kinachonipa furaha kubwa. Pili, ninachokiona kama mafanikio ni uhusiano nilioujenga na wenzangu kazini. Kuna mtu mmoja ambaye aliyekuwa mpya na alikuwa anajisikia kiasi. Nilichukua muda kumuonyesha mazingira na kumsaidia kwenye kazi zake za kwanza. Siku hizi anaendelea vizuri na mara nyingi anataka mawazo yangu. Kujua kwamba, nimesaidia mwingine kujiona anapatikana kazini. Inanipea maana kubwa kwa hivyo mafanikio yangu kazini yanahusiana zaidi na kutatua changamoto pamoja na kusaidia wenzangu kukua hivyo inanifanya nihisi nimefanikiwa kuliko cheti chochote.